Teknolojia si kitu inayonivutia, sivutiwi sana na teknolojia. Napenda matumizi yake maishani yetu imefanya maisha ikuwe rahisi. Na saa hii venye iko iko tu sawa, teknolojia mpya kwa sasa iko. Lakini, niko hapo katikati.

A nitaenda hospitali nikiwa mgonjwa kama mwaka uliopita nilienda hospitali mara moja na nashukuru Mungu. Yeye ndio ananipa afya yangu mzuri, yeye ndio ananijalia yeye ndio anahakikisha nikona hali njema. Kwa hivyo utukufu kwa Mungu yesu Kristu.

Ningependa kuambia mtu mwingine. Asishugulike sana na vile watu wengine watamfikiria. Ama wata watashanga vile anafanya. Anafatu amsifu na muogope mungu asiogope wanadamu wanudamu atafanya nini. Kwa hivyo.

Napenda filamu za drama na komedi Kwavile zina nichekesha na mi napenda kucheka. Na pia napenda kulia kwa hivyo nataka drama mzuri. Drama inayo ime ime imechezwa vizuri inaonyesha hisia vizuri inaonyesha. Bona iyo filamu ime ime tengenezwa na ikona ikona ujuzi pia kwa hivyo.

Sijui mbona unauliza lakini sivai miwani. Sina miwani, sijawai vaa miwani. Sivai miwani. Sijui kama nitawai vaa miwani, nime mwai vaa miwani za marafiki zangu. Kujaribu nione ya nini shida na mbona watu wanahitaji miwani, kumbe kuna watu hawonangi mbali, na kuna ingine wanaonanga mbali sana. Kwa hivyo jubu ni hapana.

Ndiyo kuna ndege ya kufugwa. Kuna kuku na watoto wao. Kuku wengi ni kuku za wanawake na moja ndiyo jogoo inayowika asubuhi sana. Na vifaranga mwewe huwa zinakimbiza vifaranga na hiyo ni kitu ya kuhuzunisha lakini bali na hayo ni kuku na vifaranga.

Kumbukumbu moja mzuri kutoka utotoni ni kukuwa na rafiki yangu vile mimi hupenda sana. Tulikuwa tunapenda kucheza pamoja. Siku moja nilikuwa nimevaa viatu vyangu vibaya. Alafu akanitolesha viatu. Akaniambia hivi ndio viatu sinavaa kuvaliwa ya kushoto kwa kushoto na kulia kwa kulia. Na tangu hiyo siku sijaaikosea kuvaa viatu tena.

Aa mnyama ninge penda kufuga mnyama pori ningesema ehe twiga kwa sababu watu wengi wangetaka kukuja kuiona na wakikuja kuiona watalipa pesa unaona ee kwa hivo lakini ni refu so tunaieka wapi ata sijui meb ee labda twiga ama ee twiga.

Ili kujitunza ninahakikisha nalala. Masaa inayohitajika. Ninahakikisha pia ninaongea na mungu wangu lakini saa zingine ni kama haskiangi. Ni kama lakini najua anasikiza. Kwanza sahii ni kama ananipea side eye Mungu wangu ni mungu wa ukweli siwezi mkana. Kwa hivyo.

Nikipata kazi za rarura za tharura ni itaweka kazi zingine kando nishugulikie hii kwa vile ni ya tharura na inaitajika kwa muda mfupi alafu ikitajika niongeze wakati kwa hizo kazi nyingine.

Kazini ninahakikisha nimefika mapema, nimefika kwa wakati ninaofaa kufika alafu ninaangalia mikutano ni ya saa ngapi alafu nje ya hizo mikutano ni kazi gani niko nayo ya kufanya alafu nahakikisha nimezifanya.

Siku kuu ni siku ya kupumzika. Kwa ivo Nitakikisha Nyumbangu ni safi. Haa. Alafu pia nihakikise nko na chocolate kwa nyumba alafu nilale mi ntalala siku mzima. Ni tazame televisheni na nisome kitabu adithi.

Napenda mikutano yenye haina seriousness mingi ikona michekesho hapa na pale na mifupi kwa sababu mikutano mirefu inaeza fanya watu wa boeke haraka na wasifanyekazi mzuri.

Hapana situmii teknolojia ya sauti ata sidhani naweza jua kuitumia, hata sidhani najua teknolojia moja ya sauti. Teknolojia ya sauti ni nini? Sijui. Kwa hiyo hapana situmii teknolojia ya sauti.

Aa kila jioni kabla ya kulala ninakikisha nimesoma kidogo alafu nifanye kazi kidogo nikiweza nita ingia mtandaoni sipaweza nita lala tu niimbe kidogo nisikize mziki kidogo ndiyo. Kwa hivyo.

Kweka afya mzuri ni taangalia. Ninini ni nakula. Ni akikeshe ya sikuli sana. Na pia ni kule matunda na Jusi. Na ninywe majii ya kutosha. Alafu pia nitapiga zoezi. Lakini anaetupea afya pia. Tunaongea na yeye daktari wetu Yesu Kristo. Yeye ndo anatupa afya mzuri. Nijuu yake nikona afya mzuri si juu ya kitu ninafanya.

Mawazo mazuri siku ya leo ni mawazo ya ahadi za Yesu. Ahadi za Yesu ndio zinanipa nguvu mapenzi ya Yesu ndio inanipa maisha kwa hivo yesu mawazo yangu mazuri ni mawazo ya yesu.

A. Sijui kupiga chombo cha mziki lakini ningetamani kujua kupiga ningependa kupiga ngoma na gitaa kwa vile zinanipendeza na sauti yazo n ya kupendeza.

Mazoezi ya mwili ninayafanya mara tatu kwa wiki. Kwa kawaida nitakimbia au nitembee kwa nusu saa au saa moja na nusu au saa moja pekee.

Kumbu kumbu za kutoka utotoni ni ambazo ni me wakati ni mecheza na marafiki wangu wa utotoni ambao saahi atujuani na zilikuwa siku mzuri zenye raha na vicheko na utoto.

La sijawahi kujifunza kupinga gitaa kwa vile sija kuwa na nafasi ya ku shika hata gitaa na mikono yangu lakini ninapenda sanaa ya muziki ya gitaa na hisi inasauti ya kupendeza na kuvutia.